Naamka mapema na kuvuta pumzi chache nikiwa mtulivu baada ya hapo, ningeoga, kisha, ninywe maji, au chai, alafu kabla nitoke, nitoe shukrani au maumbili kwanza.

Nayasheherekea mafanikio kwa kuwapongeza na kuwashukuru wote halafu naandaa kikao cha pamoja kushiriki furaha na kutambua mchango wa kila mmoja kwa kuwa hilo huongeza motisha na mshikamano.

Nafanya mambo madogo ya kunirudishia nguvu nasimama kisha kutembea kidogo nanyoosha mwili ninywe maji halafu niangalie ujumbe muhimu kwa haraka kisha nirudi kazini nikiwa na akili poa.

Kwa kutambua wazi na kujirekebisha haraka. Nikigundua kuna eneo sifanyi vizuri najifunza zaidi naomba ufafanuzi na nakagua makosa niliyofanya ili nisirudie tena pia natilia mkazo.

Napenda kutembea maeneo tulivu ya asili kama bustanini, karibu na mto au uziwa, au barabara sisizo na kelele nyingi, kutembea sehemu hizo hunipa utulivu wa akili na nafasi ya kufikiria kwa kina.

Hua naorodhesha kazi zote, kisha nazipa kipaumbele kukulingana na umuhimu wa mda, ninatenga siku au vipindi maalum kwa kazi nzito, alafu mwishoni mwa wiki, nakagua kilicho fanikiwa na ninachopaswa ku kuboresha wiki inayofuata.

Napumzika kwa kuchukua mda wa utulivu, ninaoga, nakunywa chai, au kusoma kidogo. Wakati mwingine natembea kwa dakika chache, au kuzungumza na mtu wa karibu. Hayo hunisaidia kuachilia maozo na kurudisha nguvu.

Napenda filamu zenye hadithi nzuri na ujumbe wa maana, hasa drama, filamu za kweli, based on true stories, na zile zenye motisha au mguzo wa kihisia, pia mara kwa mara na furahia vichekesho vyepesi ili kupumzisha akili.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana kama nashiriki maarifa kusaidia pahali ninapoweza kutoa ushauri au msaada wa kiakili na kuwamasisha ushirikiano na heshima. Pia naamini kuwa kusikiliza na kujali wengine ni msaada mkubwa wa jamii.

Napendelea mchanganyiko wa yote, mawili napenda kukusimamiwa pale ninapoweza kusaidia wengine kukua na kufikia malengo lakini pia natathimini kukusimamiwa kwa sababu hunipa mwelekeo mrejesho na nafasi ya kujifunza zaidi.

Napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi ni chepesi kinafaa kwa afya na hunifanya njisikie vizuri baada ya kula. Mara chache chakula chenye mafuta kidogo pia kinapendeza mradi kiwe kwa kiasi.

Yule aliye kuwa akifundisha kwa kuelewa tofauti za wanafunzi akihimiza kuuliza maswali na kutuonyesha kuwa tunaweza kufanikiwa hata tulipokuwa tunajikatia tamaa walimu wa aina hiyo huacha alama ya kudumu.

Ninalenga kukuboresha ujuzi wangu kila wakati, kufanya kazi kwa ubora na uwadilifu, na kusaidia wengine kufanikiwa kukupitia maarifa na ushirikiano, pia nataka kuona matokeo chanya ya kazi yangu kwa watu na jamii kwa ujumla.